Wakati wangu wa mapumziko huwa napenda sana kusoma, kusoma vitabu kama kamusi kuangalia maneno mapya kusoma hadithi, kusoma vitabu kadha. Na pia wakati mwingine umejua labda naweza choka kusoma naweza fanya mazoezi kama dakika kumi, dakika ishirini ama dakika thelatini hivi kabla ya kuanza kufanya kazi zangu tena. Na nikiwa nimechoka sana huwa naingia kwa ulala.

Naam huwa napenda sana muziki wa kijadi. Huku tuna kuna yanayo itwa harumba. Huwa napenda sana kusikiliza muziki kama hizo. Juu ya utulivu nyimbo inaimbwa pole pole ya kutuliza roho na kutoa mawazo. Napenda sana nyimbo za jadi.

Naam, nimewai kufuga mnyama, hata si mnyama, nimewai kufuga wanyama wengi, kama ng'ombe, paka, mbwa, hata na ndege pia kama kuku, bata, najuwa sana kuwatunza, kuwalisha, kuakikisha wako salama, kiafya, na kila kitu wanacho kiitaji, juu. Wanyama wengi huwa ni wa faida sana, sana sana wanyama wakufugwa nyumbani, kama ngombe, mbuzi, kondoo, wote wako na faida ya maziwa, nyama na vitu mingi tu, sasa huwa napenda sana kufuga wanyama.

Chumba ninacho kipenda sana nyumbani ni chumba changu cha kulala huwa napenda sana kutulia humu ndani kama masaa yote ninapotaka kupumzika na hiyo chumbani changu cha kulala. Nakumbuka kinacho kina chofanya nipende chumba hicho. Ni kuwa inakuanga mahali patulivu na huwa anafanya mazoezi huko pia. Shughuli nazo zifanya pale ni kulala. Wakati mwingine kusoma juu ya utulivu na pia mara nyingi pia hiyo ndio kazi muhimu inayofanya huko kulala. Huwa nahisi vizuri sana nikiwa chumbani. Na pia huwa nahisi utulivu.

Uha sana sana, napenda kuangalia, jinsi nilivyo kufanya kazi zangu za mchana, kabla ya kulala, lazima niakikishe, nimemaliza kazi zote, na nakikisha nimesahihisha, kwamba kila kitu nilicho kipanga, nimekifanya. Alafu baada ya hiyo napanga njisi nitakavyo fanya kazi zangu siku inayofuata. Ni kujipanga na kuakikisha kila kitu kikompali pake. Ndiyo niakikishe kwamba kazi zangu za siku inayofuata nafanya kulingana na mpango yangu ya awali.

Wakati wa jua kali, huwa napenda kutulia kwa nyumba, nikisoma, ama labda nikifanya tu kazi zangu za nyumba, ama labda nikilala. Huwa sijapenda kutembea kwenye juu wakali. Kwa wakati mwingi, huwa inasababisha kichwa kuuma. Na pia juu ya vumbi inayotokana na jua nyingi inaweza kusababisha homa. Sasa sijapenda kutembea kwenye jua kali.

Mimi sijapenda sana kuimba, lakini huwa napenda kusikiliza nyimbo. Ama kusikiliza mtu akiimba. Huwa napenda lakini kivyangu, sina sauti ya kuimba. Ni kama nikianza kuimba, naimba ni kama na ongea. Haina mvuto, sasa huwa sipendi kuimba.